Unosomea wapi habari mtandaoni? Mimi husomea habari mingi kwenye TikTok. Tutapata hiyo kwenye hizi social media yenye tukonayo kama Facebook, kuna WhatsApp, kuna TikTok, kuna Instagram. Mutapata TikTok kwangu itaniletea habari haraka ukilinganisha na hizo vyombo vingine vya habari.

Kinywaji gani unachopenda kukunywa asubuhi? Mi napenda kukunywa chai. Chai ya maziwa. Ambayo haina sukari nyingi. Ama haijawekwa sukari yoyote. Hiyo tu ndo napenda kukunywa chai. Yenye maziwa. Ndio napenda kukunywa asubuhi.

Je, unapenda hesabu, napenda hesabu, hata katika kidato ni shuleni, masomo nilipenda, masomo yangu niliyopenda ni hesabu. Kwa sababu, naeleza ju hesabu ni kitu kama ushajua formula, ni hivo tu, formula haichange, utapata formula ya kufanya sako ni hiyo tu, kidato cha sita na utafundisha kidato cha nane. Sasa, hesabu ndio mi nakwambia napenda hesabu.

Unafanya nini kwanza unapoanza kazi, inategemea ni wapi niko, kama ni kwa nyumba, nikiamka, before nianze kazi, na nini nakunywa chai, hili nipate kazi ya kufanya kazi ya nyumba. Na kama ni kazi ni, place niliandikwa kazi, nafika, kama sijaanza kazi, nasafisha hapo apu, hapo hapo hapo nini, ita aje, hapo meza, na meza na kiti yangu ya kukalia nasafisha kwanza, then naenda na naleta maji, then nakaa naanza kazi.

Zawadi gani mzuri umewai kupokea. Mimi, nimewai kupokea zawadi ya begi. Kibeti. Kibeti. Nilipewa kibeti. Imebeba aina sita ya vibeti ndani yake. Nikapewa pia viatu. Izo tu nilikuwa ni siku ya valentine. Nilipewa na mume wangu.